Kila siku, njia ya usafiri ninayotumia hutegemea humbali, ninayotoka, ninayotaka kusafiri. Muda nilio, nilio nao na hali ya siku hiyo. Baranyigi mi hutumia usafari wa umma kwa sababu ni raisi wa gharama nafuu na huni saidia kuepuka, msongano wa magari, barabarani. Ikiwa kwenye usafiri wa umma, napata pia muda wa kupumzika, kufikiria, na hata kusoma na kusikiliza redio au mziki kupitia simu yangu. Kwa safari fupi au mahali palipo karibu, napenda sana kutembea kwa miguu, kutembea hunipa faida za kiafya kama mazoezi ya mwili kupumua hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu kabla au baada ya shuguliza siku. Wakati mwingine hasa inavokuwa na haraka. Na wani kibeba vitu, mi hutumia pikipiki au teksi. Hii unisaidia kufika kwa wakati na kuokoa muda. Hasa wakati wa msongamano mkubwa wa barabara ingawa sinjia ninayotumia kila siku unisaidia sana pale panapo itajika. Kwa jumla, inachagua njia ya usafiri kwa kuzingatia urahisi usalama muda na gharama. Kila njia inafaidia zake na kuchanganya njia hizi unisaidia kuendesha maisha kila siku. Kwa mpangilio mzuri na bila usumbufu mkubwa.

Mimi napenda chai zaidi kuliko kahawa, chai hunipa utulivu na hisia za faraja, hasa asubuhi au jioni, napenda ladha yake iliyo laini na jinsi inavyonifanya nijisikie mtulivu bila kunipa msisi mko mwingi sana. Kunywa chai pia hunipa muda wa kupumzika, kufikiria au kuzungumza na watu iliyo karibu nao. Chai hunikumbusha, nyumbani mazungumzo ya polepole na nyakati za utulivu. Iwe ni chai ya maziwa tangawizi au chai ya rangi. Kila aina ina ladha yake na hisia yake maalum. Pia napenda chai kwa sababu ninaweza kui, kuinywa, muda wowote, wa siku bila kuhisi, kuchoka au kupata usingizi mwingi. Ingawa kahawa ina wapenzi wake na husaidia sana kuamka na kuongeza nguvu. Mimi spendi sana kwa sababu ladha yake ni kali na wakati mwingine hunifanya nihisi msisimko kupita kiasi. Kwa hiyo, ujumla chai ni kinywaji ninacho kipendelea zaidi. Kwa sababu hunipa amani ya moyo. Utulivu wa akili na faraja ya mwili.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Kwanza kabisa napenda iwe siku ya waraga na tulivu. Si lazima sherehe kuwa kubwa sana. Kinacho nipa furaha ni kujisikia, kuthaminiwa na kukumbukwa. Naweza kusherehekea kwa kila chakula kizuri, kusikiliza muziki, na hupenda na kujipa muda. Kufikiria zawadi ya maisha yangu. Mambo niliyofanikisha ni hali ninayo tarajia kufanya mbele. Mara nyingi napenda kusherehekea siku ya hiyo mkiwa na familia na marafiki wa karibu. Watu hawa hunifanya nijisikie salama kupendwa na huru. Tunapokaa pamoja kucheka kuzungunza na kushirikiana chakula nahisi furaha ya kweli. Kuna nyakati chache pia ambapo naweza kuchagua kusherehekea kwa utulivu peke yangu. Hasa kama nataka kujitafakari na kujipa motisha mpya. Sherehe ya siku ya kuzaliwa ninayokumbuka zaidi ni ile nilio sherehekea nikiwa na watu nilio wapenda sana bila gharama kubwa lakini yenye upendo mwingi. Hakukuwa na mambo ya kifahari lakini kulikuwa na vicheko maneno ya heri na hali wa furaha dhati. Ili kwa siku iliyoniacha na kumbukumbu nzuri hadi leo. Kwa upande wa chakula napenda sana keki ya chocolate au vanilla. Na hasa ilio na cream laini. Pia napenda chakula ninacho kipenda kama wali na nyama. Au chakula chochote kilichopikwa na upendo kwangu ladha na maana ya chakula ni muhimu kuliko bei yake kuhusu zawadi kama kijana ningependa kupokea zawadi yenye maana kama saa viatu nguo kitabu kizuri na hata pesa kidogo. Ya kunisaidia kufanikisha jambo flani lakini saa zaidi ya zawadi ya kitu maneno mazuri, shauri na dao njema huniguza sana moyo hizo ndizo zawadi ambazo hukaa moyoni kwa muda mrefu. Kwa ujumla, siku ya kuzaliwa kwangu ni siku ya kushukuru kufurahia na kuanza na kama wa maisha ikiwa na matumaini na furaha.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya chakula kinachopikwa nyumbani, hasa chakula kinachopikwa na wazazi au mtu wa karibu. Kwanza kabisa harufu hii hunivutia sana kwa sababu ina joto la upendo na faragha. Mara nyingi ni harufu ya chai, chakula cha jioni au chakula kinachochemuka taratibu jikoni. Harufu hii mara nyingi hujitokeza jioni au hasubui wakati wa maandilizi na chakula. Kila ni naposikia hunikumbusha nyakati za utoto kukaa nyumbani na kusubiri chakula kikiwatayari huku tukizungumuza au kucheka na familia. Ni harufu inayobeba kumbukumbu za salama upendo na umoja wakifamilia. Kumbu kumbu ni nazopata hutoka kutokana na harufu, hii ni za kukaa mezani na familiya, kusikiliza hadithi na kujisikia niko sehemu ya watu wanao ni jali. Hunifanya ni kumbuke jinsi nyumba ilivyo kuwa mahali pa amani na furaha bila wasiwasi mkubwa wa maisha. Ninapopata harufu hii ninahisi furaha utulivu na faraja ya moyo. Hunifanya nijisikie kama niko nyumbani hata kama niko mbali. Harufu hii huni tuliza hunipa nishati yakihisiya na wakati mwingine hunifanya nitabasamu bila kujuwa kwa kifupi ni harufu inayoguza moyo wangu na kunikumbusha mambo mazuri ya maisha.

Hili kuongeza uzalishaji wangu. Mi hufanya mambo kathaa ya msingi lakini yenye maana kwanza napanga kazi zangu mapema. Inapokuwa na mpango wa wazi wa siku au wiki. Najua kipaumbele kipi na sipotezi muda kufikiria nifanye nini next. Pili nagawanya kazi kubwa. Kuwa ndogo ndogo kazi kubwa ita kikaha kama ilivyo. Inaweza kukatisha tamaa lakini ikiweza katika hatua ndogo ya kuwa raisi kwanza na kundelea hadi kumaliza. Tatu, napunguza vitu vinavyo nichanganya. Hii, inaweza kuwa kuzima arifa zisizo muhimu kwenye simu. Au kuchagua mazingira tulivu ya kufanya kazi. Ikizingirwa na kelele au usumbufu mwingi uzalishaji ushuka nne nachukua mapumziko mafupi. Mi hufanya kazi mfulilizo bila kuklpumzika. Uchosha akili. Mapumziko mafupi unisadia kurudia kazi. Nikiwa na nguvu mpya na mawazo safi. Tano, najitunza kiafia. Kulala vizuri, kula vizuri na kunywa maji ya kutosha. Kuna mchango mkubwa sana kwenye uzalishaji akili iliochoka au mwili dhaifu hauwezi kufanya kazi kwa ufanisi. Mwisho najipima na kuji tathmini. Mwisho wa siku au wiki. Mi ujiangalia ni nini kimenda vizuri, ni nini kinaitaji kuboreshwa. Ti unisaidia kujifunza na kufanya vizuri zaidi. Siku inayofuata.

Ndiyo, kwa upande wangu kutoa sadaka au mchango ni jambo nilalolipa uzito mkubwa sana. Na kutoa sio tu kuhusu, pesa bali ni moyo wa kujali na kutambua kuwa kuna wengine wanapitia changamoto tofauti na zangu. Wakati mwigine, mchango wangu unaweza kuwa pesa taslimu hasa pale ninapoona kuna uhitaji wa haraka kama chakula, matibabu au ada ya shule. Lakini mara nyingi mchango huu si pesa kabisa. Naweza kusaidia kwa muda wangu, nguvu zangu au hata kusikiliza. Nakumpa mtu moyo. Napenda pia kushiriki katika mchango ya jamii. Kama kusaidia familia zilizo hathirika na matatizo kushiriki harambee au kuchangia shughuli za kanisa, msikiti, kulingana na mazingira. Ninapoona tabasamu au shukrani ya mtu nilie msaidia. Hunipa furaha ya ndani ambayo pesa haiwezi kununua. Inanifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii, na kunikumbusha kuwa sote tunategemeana kwa njia moja au nyingine. Zaidi ya yote, naamini kutoa sadaka kunajenga unyenyekevu na shukrani. Kunakusaidia kutothamini mali kupitakiasi na kufungua moyo wako kuwa mkarimu. Hata kama mchango ni mdogo na amini kilicho muhimu zaidi ni nia na moyo wa upendo nyuma yake. Kwangu kutoa ni mtindo wa maisha si tukio la mara moja.

Siku za mvua zinanafasi za peke sana kwangu. Kwanza kabisa wakati ya mvua inanyesha mara nyingi napenda kukaa ndani na kufanya shuguli tulivu. Naweza kusoma kitabu kuangalia filamu au siku sikiliza mziki taratibu. Wakati mwingine napenda pia kunywa chai cha moto au kahawa. Uku ni kitazama mvua ikinyesha dirishani. Kama kuna kazi dogo za ndani kama kupanga chumba au kusafisha mvua hunipa hamasa za kuzifanya polepole bila haraka. Kuhusu kupenda mvua ndiyo napenda mvua kwa kiasi fulani. Sipendi ile inayo sababisha baridi kali au kaharibu mpango kabisa. Lakini mvua wa wastani hunipa hisia ya utulivu. Hewa huwa safi vumbi hupungua na mazingira yanaonekana kuwa hai zaidi. Mvua hunifanya nijisikia kama dunia inapata mapumziko kidogo baada ya juakali. Nakumbuka siku moja ya mvua nilio furaia sana. Ilikuwa siku ambayo sikuwa na haraka ya kuenda popote. Mvua ilinyesha mchana kutua na nilikaa nyumbani na familia. Tulizungumza tukacheka na kula chakula cha moto pamoja. Sauti ya mvua juu ya paa na baridi ya hewa vilifanya siku hiyo hiwe ya kipekee sana na hadi leo nikisikia mvua inanirudisha kwenye kumbu kumbu hiyo nzuri. Mvua pia imewai kubadilisha mpango yangu mara kadhaa. Kuna nyakati nilikua nimepanga kutoka au kusafiri lakini mvua ikanilazimisha kubaki nyumbani. Ingawa mwanzo nilihisi kufunjika moyo, mara nyingi huwa napata kitu kizuri kutokana na mabadiliko hayo. Kama kufata muda wakupumzika kufikiria au ufanya jambo ambalo sikuwa nimelipanga kabisa. Mwisho kabisa ninaposikia sauti ya mvua. Mi uhisi utulivu na amani wa moyo. Sauti ya matone ya mvua inanisaidia kupunguza mawazo mengi. Na nifanya ni tafakari. Na wakati mwingine unifanya nijisikie kama niko salama. Kwa jumla mvua kwangu siyo tu hali ya hewa. Bali ni hisia kumbu kumbu na muda wa kujitafakari.

Ndiyo naweza kuweka neno siri salama, si ngumu sana ukifwata mambo haya. Kwanza tumia neno siri refu, kadri linavyo kuwa refu ndivyo linavyo kuwa ngumu kuvunjwa. Nibora liwe na herufu zaidi ya kumi au kumi na mbili. Pili, mi huchanganya vitu tofauti, neno siri lazima linakuwa na herufu kubwa na ndogo. Namba alama kama at hashi dollar sign percent hashi tagi, mfano mzuri yakuchanganya maneno mawili au matatu yasiyo ya kawaida halafu ukaongeza namba na alama, tatu epuka na vitu rahisi hutabirika situmii jina langu tarehe ya kuzaliwa namba ya simu au maneno rahisi kama password au laki moja na elfu ishirini na tatu na mia nne na hamsini na sita. Haya ni ya kwanza kujaribiwa na watu wabaya. Nne situmii neno siri moja kwa akaunti zote. Ikivunjwa sehemu moja akaunti zangu zote hazitakuwa hatarini. Kila akaunti huwa na neno siri lake. Tano, kama naogopa kusahau naweza kutumia neno siri la senitensi mfano senitensi fupi ninayo ikumbuka mimi kisha, naibadilisha kidogo na kuweka alama na namba. Hii ni rahisi kumbuka lakini ni salama sana.

Kitabu ninachopenda zaidi ni The Alchemist kilichoandikwa na Paul coelho. Nakipenda sana kwa sababu kina ujumbe nzito lakini umeandikwa kwa lugha rahisi. Kinahusu kufuata ndoto zangu kujiamini na kusikiliza sauti ya moyo wangu. Kila nikisoma nahisi kama kinaniongea moja kwa moja kuhusu maisha yangu na kunipa moyo. Nisikate tamaa hata mambo yanapokuwa magumu. Kwa upande wa aina ya kitabu hiki ni hadithi ya maisha ya falsafa. Sio historia wala utafiti wa kisayansi. Ni hadithi ya safari ya kijana moja Santiago na safari na alinayo safiri akitafta hazina. Lakini njiani anajifunza masomo muhimu sana kuhusu maisha. Upendo na kusudi la mtu duniani. Mhusika ninayempenda zaidi katika kitabu hiki ni Santiago mwenyewe. Namkubali kama kwa sababu ni chasiri na tayari kukuacha alichokizoea ili afate ndoto yake. Anakumbana na changamoto nyingi lakini hakati tamaa pia napenda jinsi yanavyokuwa kiakili na kihisia kadri safari yake inavyoendelea. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na rafiki yangu wa karibu ambaye aliniona nikipitia kipindi cha kutafakari kuhusu mwelekeo wa maisha aliniambai kitabu hiki kingenisaidia kunifungua macho na kwa kweli kilifanya hivyo. Ndivyo napenda sana kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu. Mtindo wa paul coelho ni wa kipekee. Ananiambia ukweli wa maisha kwa njia ya hadithi laini lakini yenye kugusa moyo. Ningependa kusoma vitabu vingine kama Brida au kumi na moja minutes. Ili kuendelea kujifunza kutoka katika mtazamo wake wa maisha.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali na samaki. Hasa samaki wa kukaangwa au wa kupikwa kwa mchuzi mzito. Napenda chakula hiki kwa sababu kinaniletea hisia ya nyumbani na utamaduni. Ugali hunishibisha vizuri na samaki huoogeza ladha na afya pia. Nikiongeza mboga za kienyeji kama sukuma wiki au usuga. Chakula kinakua kamili kabisa. Kile kina chofanya nipende zaidi ni namna kinavyoliwa pamoja na familia au marafiki. Mara nyingi chakula cha jadi huwa na maana zaidi pale kinaposhirikishwa. Harufu ya samaki ukiwa unachemka jikoni sauti za watu wakiongea na hali ya utulivu hufanya chakula hicho kiwe chenye cha peke sana. Kwangu siyo tu chakula bali ni kumbukumbu na utambulisho.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi unaeza unaanza taratibu bila pupa mara tu nikiamka jambo la kwanza ni kujinyoosha kidogo na kuvuta pumzi ndefu ili kuamsha mwili. Kisha kuosha uswa na kupia mswaki ili nisikie fresh. Wakati mwingine mi hutumia dakika chache kutulia na kufikiria siku yangu au kupanga kichwani mambo muhimu nitakayofanya kuhusu kiamshakinywa napenda kitu nyepesi lakini chenye nguvu, mara nyingi huwa ni chai ya moto au kahawa. Ikiambatana na mkate mayai au kujitegemea siku. Kiamshakinywa hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na hali nzuri ya moyo. Kwa kawaida napenda kuamka saa kumi na mbili ya asubuhi hadi saa kumi na moja. Huu ni muda unaonipa nafasi ya kujiandaa vizuri bila haraka kuamka mapema. Hunifanya nijisike nipo mbele ya siku badala ya kukimbizana nayo. Kabla ya kuondoka kuna mambo kadha lazima yafanyike kuoga kuvaa vizuri kuhakikisha vitu muhimu kama simu pesa na funguo vipo na wakati mwingine kupanga ratiba ya siku kwa haraka. Kama kuna kazi au masomo, ninahakikisha nimepitia mambo muhimu kichwani ili, nisiwe na msongo baadaye.

Mjini niliko zaliwa na kukulia ni eneo la nyanza karibu na ziwa Victoria. Ni mahali palipo na mandhari nzuri sana. Watu wa karimu na maisha ya nayoendeshwa kwa utulivu. Nilipokuwa mazingira ya likuwa ya kijamii zaidi. Watu wanajuana, wanasaidiana na karibu kila mtu anahisi kama nindugu. Kuna vitu vingi vya kuvutia huko kwanza kabisa niziwa vitoria, enyewe, mandhari, upepo, mwanana na shughuli za uvuvi asubuhi niza kipekee sana. Pia kuna vyakula vya asili kama samakimbichi, obambo na mboga za kienyeji ambazo hupikwa kwa latha ya kipekee. Utamaduni, mziki, na sherehe za kijamii ufanya mji uwe, ule, uwe hai, na wenye rangi ninakumbuka mambo mengi mazuri ya utotoni. Kucheza na marafiki bila viatu, kuogelea, na kucheza karibu na maji. Kusikiliza hadithi kutoka kwa wazee, jioni. Na kushiriki chakula cha pamoja na familia. Kulikuwa na uhuru na furaha kweli furaha ya vitu vidogo vidogo ambavyo leo inakuwa kumbu kumbu tamu sana kitu kinajofanya mji wangu kuwa maluum ni watu wake na hali ya mshikamano haijalishi nanini au unanini watu wanakaribisha, wanakujali na wanajali ustawi wa mwenzake pia ni mahali panapo nikumbusha mzizi yangu. Kuna kunifanya nijiskie kuwa mimi. Ni nani. Kuhusu kurudi ningependa kurudi mara nyingi iweza kanavyo. Asa pale ninapopata mapumziko marefu. Kurudi nyumbani hunipa hamani ya moyo. Kuna nijaza nguvu upya na kunikumbusha mambo muhimu ya maisha familia urafiki na shukani.

Mchezo ninaupenda zaidi kutazama ni mpira wa miguu. Napenda pia mchezo mingine kama riadha na wakati mwingine basketball. Lakini mpira wa miguu una nafasi ya kipeke sana kwangu. Ni mchezo na uvutahizia unamshikamanu na una neleweka na watu wa rika zote. Napenda mpira ya miguu kwa sababu una msismuko usio tabarika. Dakika moja timu inaweza kuwa nyuma halafu gafla ikasawazisha na kushinda pia napenda jinsi wanavyounganisha watu marafiki familia hata watu usuwajie kabisa mnakaa pamoja mkishangilia timu moja au kubishana kwa furaha namkubuka mchezo moja wa kushangaza sana niliutazama ambao ulikuwa na mabao mengi na mabadiliko ya gafla ya matokeo kila goli lilifanya watu waruke wapige kelele na wengine wakaikimia kwa mshangao. Huwa ni mchezo ambao hadi leo nikikumbuka bado nahisi ule msisimiko. Kuhusu mahali pa kutazama na penda sana kutazama mpira nyumbani au sehemu tulivu wenye marafiki wachache, mahali ambapo unaweza kuangalia bila usumbufu lakini bado ukashiriki hisia na wengine. Pia nigependa siku moja kutazama mchezo mkubwa uwanjani. Kuona wasichezaji moja kwa moja na kusikia kelele. Wakati natazama mchezo nahizi furaha msisimiko na wakati mwingine presha kidogo. Moyo hupiga kasi timu inaposhambulia na unapumua kwa nguvu ngoli linapokaribia. Mwisho wa mchezo au kipigo nahizi kama nimekuwa sehemu ya tukio kubwa uo diyo uzuri wa mchezo naoupenda kutazama.

Kumbukumbu moja ya utofauti nayopenda sana ni ile ototoni wakati maisha yalikuwa mepesi na furaha haiku hitaji sababu kubwa. Nakumbuka kipindi ambacho siku zangu nyingi zilijiaa kucheza kucheka na kutokuwa na mawazo mengi kuhusu kesho. Kila siku ilikuwa kama zawadi mpya kama niki chagua kumbukumbu moja amabayo basi ni mchezo ya ototoni. Tulikuwa tukicheza jioni baada ya masomo. Tulicheza michezo ya jadi kama kombolela, rede na mpira au kujitengenezea kwa mifuko ya plastiki. Wakati mingine ilikuwa safari fupi ya kwenda mtoni na au shambani tukicheka njiani bila kujali mavumbi au jua hakukuwa na ratiba kali tulicheza hadi wazazi watuite turudi nyumbani. Katika kumbukumbu hiyo nilikuwa na marafiki zangu wa utotoni na ndugu zangu. Tulikua kama familia moja hakukua na tofauti za pesa, mavazi au uwezo. Kila mtu alikuwa sawa ushirikiano na urafiki vili tawala kila kitu. Na hilo, ndilo, lililo nifanya, lililo fanya nyakati siwe tamu sana. Kitu kilichofanya kumbukumbu hiyo kwa maalu ni uhuru ya furaha ya kweli. Tulicheka kwa sauti tulikosea bila kugopa na tulifurahia vitu vidogo kama ushindi mdogo kwenye mchezo au hadithi ya kuchekesha jioni hakukua na simu presha wala mashindano kulikuwa tu na sisi na wakati. Kitu kilichofanya kumbukumbu hiyo kuwa maalum ni uhuru wa furaha ya kweli. Tulicheka kwa sauti, tulikosea bila kuogopa na tulifurahia vitu vidogo kama ushindi mdogo kwenye mchezo wa hadithi au kuchekesha jioni. Hakukuwa na simu, presha, wala mashindano. Kulikuwa tunasisi na open. Ninapozi kumbuka kumbu kumbu hizo leo na hisifuraha ya ndani ilio changanyika na hisia na huzuni tamu. Uraha kwa sababu zilikuwa nyakati nzuri na huzuni kidogo kwa sababu haziwezi kurudi kama zilivyokuwa lakini pia hunipa amani na kunikumbusha thamani ya kuishi kwa sasa kuthamini watu walio nizunguka na kufurahiya maisha kwa, moyo mwepesi. Kubukumbu hizo ni kama hazina moyoni, zinanipa nguvu hata leo.

Ningependa kufuga mbwa ni mnyama ninayempenda kwa sababu ni rafiki wa karibu wa binadamu na ana huwa mwaminifu wa kipekee. Mbwa hunifanya nijisike salama na pia hunipa urafiki wa kweli. Kwa mwonekano ningependa mbwa wakati wa ukubwa mwenye nyonya safi na laini. Labda ya rangi ya, kahawia au nyeusi. Macho yake yawe makari lakini yenye upole. Na mkia unaotikisa mara nyingi kuonyesha furaha. Kwa ujumla awe anaonekana mwenye afya na nguvu. Tabia zake ningependa ziwe za upole uti na uchangamfu mbwa ni mnyama anayependa kucheza lakini pia anajua kutulia inapohitajika napenda mbwa anayejua kuonyesha mapenzi, anayefuatilia mmiliki wake na anayelinda bila mkali kupita kiasi. Kitu cha kuchekesha anachoweza kufanya ni kama kukimbia akizunguka bila sababu au kujaribu kuzungumza kwa sauti ndogo ndogo anapofuraia. Wengine hufanya mambo ya kuchekesha kama kufukuza mkia wao au kuleta vitu visivyo ya kawaida kama viatu wakitaka kucheza. Haya yote hunifanya nicheke na kusahau mawazo mengi. Napenda wanyama wanaofugwa kwa sababu wanaleta furaha upendo na uhai katika maisha ya binadamu. Wanasaidia kupunguza msongo wa mawazo, wanafundishwa uwajibikaji na wanakupa rafiki asiyehukumu. Kwa kifupi, mnyama kufugwa sio tu mnyama ni sehemu ya familia.

Nikitazama kutoka dirisha dirishani mwangu, ninachoona ni mchanganyiko wa mandhari ya asili na manmade. Kuna miti ya kijani inayo inuwa majani yake juu na katikati yake kuna barabara zenye magari kadhaa ya kipita taratibu, mbele kidogo kuna baadhi ya majengo kiasi. Lakini pia kuna nyumba ndogo za jadi ambazo zinatoa hisia ya utulivu na historia ya mahali hapa. Wakati mwingine naweza kuona watu wakitembea, watu wakicheza au ndege wakiruka juu ya mti. Kuhusu muda wa siku napenda kutazama asubui, mapema au jioni asubui ni tulivu na jua linapochomoza au kuchwa mwanga wake huunda mandhari ya rangi laini. Jioni pia ni ya kipekee wakati jua linapozama na anga kubadilika rangi kutoka buluu, hadi rangi ya dhahabu na waridi. Mandhari hubadilika sana kulingana na msimu. Wakati wa masika, mti hujaa majani au maua, mvua inaponyesha udongo na barabara, huwa na mvua kidogo. Wakati wa kiangazi miti hupungua ukali wa maji, majani hubadilika rangi kidogo na anga huwa ya wazi zaidi. Vuli hubeba rangi tofauti majani ya kijani yanapungua kidogo na barabara huwa na vumbi kidogo. Nilipokuwa nikitazama nje ya dirisha nahisi amani na utulivu wa akili. Ni kama kupumzika kutoka kwenye haraka za maisha kila siku. Hunipunguza msongo wa mawazo hunipa nafasi ya kutafakari au kufikiria mambo mazuri. Na mara nyingine hunifanya niondoke kidogo. Kwa hisia kwenye dunia ya nje hata ikiwa bado nipo, ndani. Kutazama inje ni aina ya therapy kidogo ya sali na maisha.